Nahimiza ushirikiano katika timu kwa kuwasikiliza wanatimu wote na kuheshimu maoni yao. Kila mtu anapopewa nafasi ya kueleza mawazo yake hujisikia kuthaminiwa na kuwa tayari kushiriki kikamilifu katika kazi ya pamoja. Hii hujenga mazingira ya kuaminiana na mawasiliano mazuri ndani ya timu. Hiyo huhimiza ushirikiano kwa kugawanya majukumu kwa haki kulingana na uwezo wa kila mwanatimu. Kila mtu anapofanya kazi anayoimudu, vizuri matokeo ya timu huwa bora zaidi aidha huwa inatoamotisha na kusisitiza umuhimu wa kufanya kazi kama timu na kufikia malengo pamoja badala ya mafanikio ya mtu mmoja mmoja.

Napenda kunywa maziwa maziwa ni kinywaji chenye virutubisho muhimu kama protini na ambavyo husaidia kuhimarisha mifupa na afya ya mwili kwa ujumla. Kunywa maziwa kunanifanya nijisikie mwenye nguvu na afya ya nzuri. Pia napenda maziwa kwa sababu yanaweza kukunyora kwa njia tofauti kama maziwa ya moto asubui au kuchanganywa ya na chai au kahawa ladha yake ni laini na kupendwa na watu wengi. Kiujumla napenda kunywa maziwa kwa sababu ni kinywaji chenye manufaa kwa afya na kinapatikana kwa urahisi katika maisha kila siku.

Ndiyo, mara nyingene napenda kueka picha mtandaoni, hasaa zile ambazo zinanifanya nikumbuke matukio mazuri au safari nilioenda nazo na familia au marafiki hata hivyo. Kuwa na makini, sana kuhusu faragha na usalama, kwa mfano kuzingatia ni nani anaweza kuona picha hizo. Picha ninazoziweka ni zile tu ambazo sina wasiwasi nazo kushiriki na nahakikisha hazina taarifa za kibinafsi ambazo zinaweza kunidhuru. Kuhusiana na hisia kuna furaha ndogo na kushiriki pia ni nzuri na watu wa karibu mtandaoni. Lakini pia iko na utulivu wa akili kwa kuwa ninajua nimeweka mipaka na ya usalama.

Ndiyo, napenda kucheza micheza ya ubao kwa sababu ina faida nyingi kwa akili na kwa mahusiano ya kijamii. Mcheza ya ubao hunisaidia kufikiria kwa kina, kupanga mikakati na kufanya maamuzi kwa umakini. Wakati wa kucheza, mtu hujifunza kuwa mvumilivu, kufuata sheria na kukubali matokeo iwe ni ushindi au kushindwa. Hii husaidia kujenga tabia njema na nidhamu.

Napendelea kusoma zaidi kuliko kuandika, kwa sababu kusoma hunipa maarifa mapya na kupanua ufahamu wangu kuhusu mambo mbali mbali. Kupitia kusoma vitabu magazeti au makala najifunza historia, sayansi, fasihi na maswala ya kijamii ambayo hunisidia kufikiria kwa upana na kuelewa dunia inayo nizunguka. Kusoma pia kunisaidia kuongeza msamiati na kuboresha uelewa wa lugha, jambo ambalo ni muhimu sana katika masomo na maisha ya kila siku. Hata hivyo, kuandika nako kuna umuhimu wake, kuandika hunisaidia kueleza mawazo yangu kwa wazi na mpangilio mzuri.

Chumba changu cha kulala ni cha ukubwa wa kati, si kubwa sana, wala kidogo sana. Kina nafasi ya kutosha kuniruhusu kutembea kwa uhuru na kupanga vitu vyangu vizuri kama vile kitanda meza ya kusomea au na kabati la nguo. Kuta za chumba changu zina rangi ya bluu nyepesi ambayo hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye amani. Chumba changu kipo katikati ya chumba na kina godoro laini na zuri linalonifanya nipate usingizi mzuri. Unachokiona ni cha kawaida lakini kinaridhisha sana kwa sababu hunifunya nijisike nipo salama na nimepumzika. Kutoka dirishani, naweza kuona miti, nyumbani, nyumba za majirani na wakati mwingine watu akipita. Kitu ninachokipenda zaidi chumbani mwangu ni meza yangu ya kusomea kwa sababu hapo ndipo huwa nafanya kazi zangu za shule na kusoma vitabu.

Zana za dijitali na zautumia kila siku ni simu janja, komputa na programu mbalimbali za mawasiliano na masomo. Simu janja ni kifaa nachotumia mara mingi kwa sababu hunirahisisha kuwasiliana na familia na marafiki kupitia simu. Ujumbe mfupi na mitandao ya kijami. Pia hutumia simu kwa ta taarifa muhimu, kuangalia ratiba na kufanya utafiti mdogo mtandaoni.

Napenda kuenda sinema marachache, hasaa wakati napopata muda wa mapumziko au filamu mpya nayopenda inapokuwa imeonyeshwa. Kwa kawaida, kuenda sinema maramoja au mbili kwa mwezi hutegemea na ratiba yangu ya masomo au kazi naupatikanaji wa filamu nzuri. Kwangu, kuenda sinema ninjia ya kujiburudisha na pumzika baada ya kufanya shughuli nyingi. Napenda kuenda na rafiki ya ufamilia kwa sababu hutufanya tufurahie pamoja na kubadilishana maoni baada filamu kuisha.

Mara nyingi, nangoja baruapepe mara moja au mbili kwa siku, hasa asubuhi na jioni. Kuangalia baruapepe mara kwa mara kila saa si jambo nzuri kwa sababu linaweza kuchukua muda mwingi na kunifanya nisipate muda wa kufanya kazi nyingine au masomo. Nangoja baruapepe hasa ikiwa natarajia ujumbe muhimu kutoka kwa mwalimu, shule, familia, au wenzangu kuhusu kazi, ratiba au taarifa muhimu. Nikiona baruapepe, huhakikisha kusoma kwa makini na kuchukua hatua inayohitajika haraka kama kujibu au kuhifadhi taarifa muhimu.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia mbalimbali, zinazofanya kujifunza kuwe rahisi na kufurahisha. Kwanza, napenda kujifunza kwa kusoma vitabu, makala au nyenzo za ki elimu kwa sababu kunanipa maelezo ya kina na kunisaidia kuelewa mada kwa undani. Kusoma pia kunanipa muda wa kufikiria na kurudia tarifa kwa utulivu. Pia napenda kujifunza kwa kuangalia na kusikiliza kama vile kupitia video za elimu, maelezo ya walimu au mjadala. Njia hii hunisaidia kuona mifano halisi na kuelewa mambo kwa urahisi zaidi. Wakati mwingine kujifunza kwa kusikiliza hunifanya nikumbuke vizuri zaidi kuliko kusoma pekee yake.

Napendelea suruali kuliko sketi kwa sababu inanikeisha urahisi na uhuru wa kufanya shughuli mbali mbali. Suruali suruali hunirusu kutembea, kucheza au kufanya kazi bila shida yoyote na pia kufaa katika hali tofauti kama shule, michezo au matembezi. Zaidi ya hayo, suruali hupendeza kwa sababu nirahisi kuoanisha na mavazi mengine kama shati au koti na kutoa mwonekano wa kisasa na wa heshima. Naelewa sketi inaweza kuwa ya kuvutia na ya kupendeza kwa matumizi ya kila siku napata urahisi zaidi na faraja nikiwa na suruali ufupi ama kwa kifupi napendelea suruali kwa sababu ni ya vitendo rahisi na inaniwakilisha uhuru wa mwili zaidi katika shughuli za kila siku.

Napenda mkate wakawaida wa ngano kwa sababu ni laini, rahisi kumeza na unaweza kuliwa kwa njia nyingi tofauti. Unaweza kula mkate huu kama ulivyo au kuchanganya na siagi, jamu au jibini. Unakua radha nzuri bila kuwa ngumu kumeza. Zaidi ya hayo, napenda pia mkate wa unga mweupe au whole meals. Wakati napenda kukula chakula chenye lishe kidogo zaidi. Mkate huu huna sukari nyingi na kupendeza zaidi kwa afya. Hasa ukiwa na vyakula vingine kama mboga, nyama au mayai.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunisaidia kujifunza mambo mapya na kuboresha maisha kila siku. Teknolojia mara nyingi huleta njia rahisi na za ku haraka ya kufanya kazi, kuwasiliana na kupata taarifa. Ninapojaribu teknolojia mpya, kujisikia ninaongeza ujuzi wangu na kuwa tayari kukabiliana na mabadiliko ya kidunia. Hata hivyo, ninapojaribu teknolojia mpya, huwa makini na matumizi yake. Huhakikisha ninaelewa jinsi inavyofanya kazi na athari zake, hasa kuhusu usalama na faragha. Sipendi kutumia teknolojia bila kuelewa madhumuni yake au hatari zinazoweza kujitokeza.

Ninapokuwa na furaha kuwa nyumbani, napenda kufanya mambo yananipumzisha na kunipa utulivu wa akili. Kwanza, kupenda kukaa na familia yangu, kuzungumza nao, kucheka au kushiriki chakula cha pamoja. Muda huu, hunifanya nijisikie salama, kupendwa na mwenye amani. Pia napenda kupumzika na kujishughulisha na mambo ninayoyapenda. Kama kusoma vitabu, kusikiliza muziki au kutazama vipindi vya televisheni. Wakati mwingine, hupenda kukaa kimya chumbani mwangu nikitafakari au kupanga mipango yangu, jambo linalonisaidia kuimarisha mawazo yangu.